Kila asubuhi ninapoamuka, ninaanza kwa kupanga siku yangu. Kwanza naamuka mapema kisha unafanya mazoezi madogo au kutembea ili kuamsha mwili. Baada ya hapo, huwa na muda wa kusafisha mwili na kula kifungua kinywa cha afya. Mara nyingi pia hupanga orodha ya kazi za siku hiyo. So ninahakikisha najua kipaumbele cha kila jukumu. Na hii huniwezesha kuanza siku yangu kwa utulivu, nidhamu na kwa uwezo kufanya kazi kwa ufanisi.

Napenda keki za chokoleti, hasa zile zenye cream nyingi na ladha tamu. Pia keki za matunda kama vile za limau au pinch zinavutia sana kwa sababu zinakuwa na ladha safi na fresh. Napendelea keki ambazo zina umbo la kipekee na ladha yenye mchanganyiko mzuri kama vile keki za vanila zinazozungukwa na matunda.

Napenda sana mapera kwa sababu yana ladha tamu na ni tunda linalonoga wakati linapoiva vizuri. Pia ni tunda linaloleta faida nyingi kiafya. Kwani lina vitamini na madini muhimu kwa mwili. Lakini pia machungwa ni tunda ambalo linanivutia kwa sababu ya juisi yake tamu na yenye kuburudisha hasa katika majira ya joto.

Katika kazi ya ushirikiano, mimi hujizatiti kuhakikisha kuwa anarlewa na kuheshimiana mitazamo ya wenzangu. Kila mtu katika timu ana mchango wake na inamaana kuwa tunapaswa kuzikiliza kwa makini ili kufanikisha malengo yetu kwa pamoja. Mimi huwa na juhudi za kuwasiliana wazi na kwa wazi. Kuhakikisha kuwa, tunakuwa na maelewano juu ya malengo ya timu na majukumu yetu. Pia nathamini sana ushirikiano wa pamoja na kusaidiana pale ambapo kuna changamoto. Ikiwa kuna tofauti za mawazo, mimi hujaribu kuzitatua kwa njia ya kujenga kwa kuzingatia maoni ya kila mtu na kutafuta suluhisho kwa pamoja.

Ningependa kuwa na uwezo wa kufikiri kwa haraka na kwa ubunifu katika hali zote za kazi. Hii ingekua ni uwezo wa kutatua changamoto na matatizo kwa njia ya kipekee na zinazofaa. Hata chini ya shinikizo. Pia ningependa kuwa na uwezo wa kusikiliza na kuelewa watu wengini kwa undani zaidi. Ili niweze kuwa na uhusiano mzuri na wenzangu na kusaidia kutatua matatizo yao kwa njia bora. Uwezo huu ungeweza kunisaidia kuboresha ufanisi wangu kazini na pia kuwa na athari chanya katika timu yangu.

Wakati ambapo ninajihisi furaha kuwa nyumbani, napenda kuchukua muda wangu kufanya mambo ambayo yananiletea utulivu. Mara nyingi, napenda kuangalia filamu au vipindi vya televisheni ambavyo vinanivutia, au kusikiliza muziki wa aina mbalimbali kulingana na mudi yangu. Hii inanisaidia kupumzika na kujiondoa kutoka kwa shughuli za kila siku. Pia ninapenda kupika au kupanga chakula cha jioni hasa kama nina familia au marafiki kula pamoja ni moja ya mambo yananiletea furaha kubwa nyumbani. Wakati mwingine huwa napenda kusoma vitabu au kufanya shughuli za kifundi kama uchoraji au kuandika. Ambazo zinanisaidia kujifariji na kujieleza kwa kiufupi ninapojihisi furaha nyumbani huwa ni wakati wa kutulia kufurahia mambo ya kawaida na kujijali.

Somo nililopenda zaidi shuleni ni historia nilikuwa na hamu kubwa ya kujifunza kuhusu matukio ya zamani. Jinsi ilivyoshirikiana na kutengeneza ulimwengu wa sasa niliweza kuelewa zaidi kuhusu tamaduni watu na mabadliko makubwa yaliyotokea katika historia ya dunia. Pia, somo hili lilinifanya nione uhusiano kati ya mambo ya kale na vile ambavyo yanadhiri maisha yetu ya kila siku. Nilifurahi sana kila nilipokuwa na nafasi ya kujifunza kuhusu historia ya nchi yangu na dunia kwa jumla. Hili, ilinijengea mtazamo mpana na kunifanya kuwa na ushauku wa kuelewa zaidi kuhusu mabadiliko ya kijamii kisiasa na kiutamaduni.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shughuli nazo. Tufanya tuwe pamoja na kujivunia. Mara nyingi, tunapenda kutoka nje kwenda maeneo ya wazi, kama mbuga au fuko za bahari, ambapo tunaweza kufurahia mandari nzuri, kutembea au kucheza michezo ya pamoja. Hii inatuwezesha kuwa na wakati nzuri pamoja na kuimarisha uhusiano wetu. Pia napenda kupika pamoja hasa wakati wa kiwikendi au likizo, ambapo najiandalia vyakula vya pamoja na kufurahia chakula na vichekesho. Tunasema hadithi tunacheka na kufurahia tu kuwa na kila mmoja. Hii ni njia nzuri ya kuonyesha upendo na kujenga kumbukumbu nzuri kama familia.

Asubuhi hii nilianza siku yangu kwa kufanya mazoezi kidogo ili kuamsha mwili wangu na kuwa na nishati kwa siku nzima baada ya mazoezi nilikuwa na kifungua kinywa cha afya. Kisha nilijiandaa kwa siku yangu kwa kupanga ratiba ya kazi na vipaumbele vya siku pia nilijitahidi kujitolea dakika chache kwa ajili ya kutafakari au kusali ili kuwa na amani na akili kabla ya kuanza shughuli za kazi. Niliangalia pia barua pepe na kuangalia majukumu yangu ya leo. Ili niweze kuwa na mwelekeo mzuri wa nini cha kufanya wakati wote wa siku.

Napenda mambo mengi kuhusu mtaa wangu, lakini hasa napenda utulivu na usalama wa eneo letu. Ni mahali pa amani ambapo naweza kutulia baada ya kazi au masomo. Kuna pia jamii yenye mshikamano ambapo watu wanasaidiana kujua kila mmoja. Napenda sana jinsi watu wanavyojenga uhusiano wa karibu na kusaidiana katika shughuli za kila siku. Pia mtaa wangu una miundo miundo mzuri kama maduka ya karibu, shule na vituo vya afya. Ambavyo vinahakikisha kuwa tunahuduma muhimu kwa urahisi. Mandhari ya mtaa pia ni mzuri na kuna maeneo ya kijani kibichi na mbunga ambazo zina nisaidia kupumzika na kufurahia maumbile. Hii ina nifanya kuwa mahali pazuri pakuishi na kupata utulivu.

Ndiyo, napenda sana kuogelea. Ni moja wapo ya shughuli nazofurahia kwa sababu inanipa uhuru wa mwili na utulivu wa akili. Kuogelea, kunanisaidia pia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha afya yangu ya mwili. Hasa kwa kuimarisha misuli na kufanya moyo kufanya kazi vizuri. Napenda kuogelea katika maziwa au mabahari ambapo naweza kufuraia mandhari na hewa safi. Pia ni njia nzuri ya kujifurahisha na kupumzika. Iwe ni pekee yangu au na marafiki zangu. Kwa kiufupi kuogelea ni moja ya shughuli nazozipenda kwa kuwa inachangia sana ustawi wangu kimwili na kiakili.

Kabla ya kulala mimi huwa na rituali ya kupumzika ili kuhakikisha kuwa ni usingizi mzuri na bora kwanza mimi hufanya tafakari kidogo au kusoma kitabu cha kupendeza. Hasa kama ni cha kuboresha maarifa au kile kinachonivutia, hii inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuwa na mtazamo mzuri kabla ya kulala. Pia mimi hupenda kujizoesha kwa kutumia simu yangu au kompyuta kwa uangalifu. Kwa kuepuka kutumia vifaa vyenye mwanga mkali karibu na wakati wa kulala. Kwani najua kwamba mwanga mkali unaweza kuathiri ubora wa usingizi. Mara nyingi nitakamilisha siku yangu ya kupumzika kidogo na kutafakari juu ya mambo muhimu ya siku hiyo. Kisha na hakikisha kuwa sehemu yangu ya kulala ni ya amani na utulivu. Hii inanisaidia kuwa na usingizi mzuri na kuwa tayari kwa siku inayofuata.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo na simu yangu, si tu kwa ajili ya mawasiliano, bali pia ni chombo muhimu kwa ajili ya kupanga ratibu, kupata taarifa na kufanya kazi. Simu yangu ni kama kituo cha habari na uwezo wa kutatua matatizo. Kutoka kwa matumizi ya apps za kazi, hadi kutafuta majibu ya maswali ya kudumisha uhusiano na familia na marafiki. Pia simu yangu inasaidia kujifunza kupitia kitabu cha dijitali, broadcast na mafunzo mtandaoni ni kifaa cha kipekee kinachonifanya kuwa na ufikiaji wa kila kitu kwa uraisi na kwa haraka. Kwa kifupi simu yangu na ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Mimi huenda mahali pa ibada mara kwa mara. Ingawa mara nyingi hutegemea ratiba yangu ya kila siku. Kwa kawaida, mimi huenda makanisani, angalao moja au mbili kwa wiki ili kupata nafasi ya kutafakari na kujileza kiroho. Hii ni wakati muhimu wa kujitenga na shuguli za kila siku kupata amani ya akili na kuwa na muungano na jamii yangu. Hata hivyo si lazima kuwa na muktadha wa mahali pa ibada pekee pia ni muhimu kuwa mimi kuwa na kumbukumbu za kiroho na meditaziani nyumbani au fsi hile kwa kuhakikisha kuwa naendelea kuwa na mutazamo mzuri na maadili katika maisha yangu.

Mimi napendelea zaidi mahali pa kimya, hasa wakati wa kufanya kazi au kujifungia na shughuli za kibinafsi. Mahali tulivu ku kunanisaidia nikuwe na umakini na focus ya hali ya juu na ni rahisi kwa mimi kufikiria na kupanga mambo kwa umakini. Napenda kuwa na mazingira ya utulivu ili niweze kutekeleza majukumu yangu vizuri na kwa ufanisi hata hivo pia napenda mabadiliko na na viburu vya maisha hasa hivo wakati mwingine nafurahi kuwa katika maeneo yenye shughuli kama mikusanyiko ya kijamii au maadhimisho kwani ni njia nzuri ya kuburudika na kujiweka sawa baada ya muda wa kimya.

Kazini, mimi hushugulikia udhaifu wangu kwa njia kudhibiti na kuboresha. Kwa mfano, kama kuna sehemu fulani ya kazi yangu inaitaji ufanisi zaidi, mimi hutafuta mafunzo au raslimali ya ziada ili kujifunza mbinu mpya ya kuboresha. Nikiweza kugudua kwamba kuna udhaifu katika uongozi mawasiliano au uendeshagi wa miradi, mimi hushukua hatua haraka kama vile kushauriana na wenzangu au kutafuta msaada wa kitaaluma ili kuboresha ufanisi wangu. Pia mimi ni mtu anaependa kupata feedback kutoka kwa wenzangu au viongozi wangu. Kwani hii inanisaidia kutambua maeneo na huhitaji kuboresha. Kama kuna changamoto mimi hutumia muda wa ziada nikujitathmini na kutafuta mbinu za kutatua matatizo na kuhakisha kuwa ufanisi wangu hauathiriki. Kwa kiufupi, napendelea kuona udhaifu kama fursa yakuzungumza, kujifunza na kuboresha ili kuwa bora zaidi kazini.